Napenda kuenda dukani kila Alhamisi kwa sababu ni siku nzuri ya kununua vitu muhimu kwa wiki kuchagua bidhaa safi na kupanga mahitaji yangu mapema. Ziara hiyo hunisaidia kupanga gharama, kuhakikisha nina vitu vyote muhimu nyumbani na pia kunipa furaha ya kuperuzi bidhaa mbalimbali.

Mimi hupiga picha mara nyingi kwa sababu napenda kushika kumbukumbu na matukio, mandhari na furaha za kila siku. Kupiga picha kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri kushirikisha wenzangu uzoefu wangu na pia kunifurahisha kuangalia tena picha hizo kwa msisimko na furaha.

Ndiyo, mimi hupenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kupata bidhaa mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti bila kuenda dukani. Kununua mtandaoni kunanisaidia pia kulinganisha bei kuona maelezo ya bidhaa na kufanya manunuzi nikiwa nyumbani kwa urahisi na amani.